Pole ni neno lenye maana pana inalo tumika kuonyesha huruma uelewa na mushikamano kwa mtu anayepitia hali ngumu huzuni au changamoto fulani kimsingi pole husemwa kama ishara ya kuguswa na hali ya mwenzako na kutambua maumivu au uzito unaobeba. Unaobeba, neno hili hubeba uzito wakihisia unaovuka maneno yenyewe. Kwa sababu huwasilisha ujumbe kwamba mtu hayuko peke yake katika hali anayopitia. Kwa maana ya msingi, pole ni daraja ya kihisia linalo unganisha watu kupitia huruma na utu, katika matumizi ya ujumla, pole hutumika katika mazingira mengi ya kijamii, kuzingatia matukio ya msiba, magonjwa, ajali, hadi hata uchovu. Kwa kawaida wa kazi au masomo, umuhimu wake unatokana na uwezo wake kupunguza mzigo wakihisia, kwa mtu anaye sikilizwa na kueleweka. Katika jamii, kusema pole humaanisha mshikamana wa kuendeleza maadili ya utu. Kwa sababu huwonyesha kuwa mtu anajali hisia na hali za wenzake. Katika maisha ya kila siku, neno pole hukuwa rahisi lakini linaadhari kubwa. Kwani linaweza kumfanya mtu ajisikie kutambuliwa, kuthaminiwa na kupewa nguvu ya kuendelea. Kwa athari pana, neno pole linamchango muhimu katika kujenga mahusiano ya kijamii yenye afya na mazingira ya kuaminiana. Kijamii matumizi ya pole husaidia kupunguza migogoro na kuimarisha mawasiliano kwa sababu huweka msingi wa huruma na uelewano kati ya watu. Kitamaduni pole nisehemu ya mila na desturi nyingi zinazo zinazo sisitiza umuhimu wa kushirikiana katika nyakati za shida. Jambo linalo imarisha mshikamano wa jamii. Kielimu na kimaadili, pole hufundisha thamani ya juu. Kujali wengine kusikiliza bila kuhukumu na kuwa na moyo wa utu, kwa mtazamo huu pole ni neno la kawaida. Si neno tu la kawaida bali ni chombo muhimu cha jamii kinachosaidia kudumisha kudumisha usawa na kuhusiana mshikamano wa binadamu katika maisha yangu binafsi pole limekua neno lenye maana ya kipekee na ya kina sana. Mimi hujifunza kuthamini neno hili kupitia nyakati ambazo nimekua niki kumbana na changamoto, huzuni na msisimko wa maisha. Wakati mtu anaponiambia pole kwa dhati huwa nahisi mzigo wangu umepungua hata kama tatizo lenyewe bado lipo. Neno hilo hunipa hisia kwamba kuna mtu anayeniona, anayenisikia na anayenijali hali yangu. Pia ya kuweli ninatambua kuwa sineno si maneno mengi yana hitajika bali hisia ya huruma ilio nyuma yake. Ninapo mwambia mtu pole hujitahidi kuweka nafasi yangu katika nafasi yake na kuelewa anachopitia badala ya kutoa hukumu au ushauri usio hitajika. Kwa njia hii pole linakuwa sehemu ya maamuzi na tabia yangu za jamii linalo ongoza kuwa mtu mwenye huruma zaidi na mwenye uwezo wa kusikiliza kwa makini.

Mbele. Ni neno linalo ashiria. Mwelekeo wa kusonga kwenda upande uliyoko mbele ya mtu au kitu lina maanisha sehemu. Hiyo kinyume na nyuma. Kimsingi mbele hutumika kueleza nafasi. Mwelekeo au hatua inayo fuata. Katika mwendo au mpangilio wa jambo fulani. Neno hili pia hubeba maana ya kimaisha inayohusiana na wakati ujao maendeleo na kusonga mbele katika fikra au vitendo kwa maana ya msingi mbele huwakilisha mwendo mabadiliko na matarajio ya kufika hali bora kuliko ya sasa katika matumizi ya jumla mbele hutumika sana katika maisha ya kila siku. Kuonyesha mwelekeo kipaombele au maendeleo watu hutumia neno mbele. Kueleza njia kupanga shughuli au kuhimiza maendeleo kwa kusema neno yanayo hamasisha kama songa mbele au angalia yaliyo mbele. Katika jamii mbele huashiria maendeleo dhira na malengo ya pamoja. Kwa sababu jamii inayo tazama mbele hujipanga kuboresha hali yake ya kiuchumi kielimu na jamii. Kwa njia hii, mbele linakuwa neno linalo unganisha hatua za sasa na matarajio ya baadaye. Kwa ajili pana, dhana ya mbele ina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi. Kitamaduni na kielimu. Kijamii mtazamo wa kuangalia mbele hujenga jamii yenye matumaini na udhubutu na ku kabiliana na changamoto badala ya kukwama katika yaliyopita. Kiuchumi mbele huwakilisha ubunifu. Uwekezaji na mipango ya muda mrefu inayolenga kukuza ustawi wa watu. Kitamaduni kuangalia mbele husaidia jamii. Kuchukua yaliyo bora kutoka katika mila na kubadilisha ile yaendane na mahitaji ya wakati wa sasa bila kupoteza utambulisho wake. Kielimu mbele hu huwahamasisha wanafunzi na waalimu kujiendeleza kujifunza mambo mapema kuandaa kizazi kinacho weza kubadili kukabiliana na mabadiliko ya dunia. Hivyo, mbele si neno la mwelekeo tu bali ni fursa ya maendeleo na matumaini. Katika maisha yangu binafsi, mbele limekuwa neno linalo niongoza katika namna ninavyo tazama changamoto na fursa. Mimi hulitafsiri mbele kama ahadi ya kesho iliyo bora kuliko jana. Hata pale ninapo kutana na vikwazo na kukatishwa tamaa ninapo pitia hali ngumu ninajitahidi kuto jifungia katika yalio pita bali kujiuliza ni nini kipo mbele yangu na ninawezaje kukifikia. Mbele hunisaidia kufanya maamuzi yenye mwelekeo wa muda mrefu. Kwa sababu huni kumbusha kuwa kila hatua ninayochukua leo ina athari kwa maisha yangu ya baadaye. Katika tabia yangu ya kila siku. Mbele huni anya niwe mtu anayejipanga anayejifunza kutokana na makosa anayejitahidi kuboresha hali yake kidogo kidogo. Pia limekua chanzo cha motisha wangu kwani kila ninapo hisi kuchoka au kukutana na tamaa najikumbusha kuhusu yaliyo mbele. Na hunipa nguvu mpya ya kuendelea kusonga.

Jaketi, ni vazi la nje linalovaliwa, njuu ya nguo nyingine, kwa lengo ya kulida mwiri thithi ya balidi, upepo au mvua na wakati mwingine kwa ajiri ya, mtido na heshima ya mwonekano. Kwa kawaida jaketi, hutengenezwa kwa vitabaa vizito, au vyakati kama ngozi, pamba nzito na naironi. Na huwa na mikono, pamoja na kifungu. Kifungo, au zipu na, zabele. Kimsingi jaketi ni, nguo linalo changanya matumizi ya kinga na urebo au kutofuatiriana. Kuringana na mazingira, hali ya hewa na matumizi husika, katika matumizi ya ujumla. Jaketi lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Kwa sababu husaidia kurida afya ya mtu thithi ya madhara ya, balidi mabadiliko ya hali ya hewa, watu huvaa wakati wa asubuhi, jioni, baridi katika safari kazini au hata katika hafla muhimu kuringana na aina ya jaketi. Zaidi ya hilo, jaketi limekua sehemu ya mtido wa, mavazi, inaroonyesha haiba, latha na wakati mwingine hata hathi ya mtu. Katika jamii, namna mtu anavyo vaa, jaketi inaweza kuwazirisha ujube furani kuhusu wakati, yake, mazingira anayo taka au, mtazamo wake wa maisha.

Sakinisha ni neno linalo maanisha kuweka kitu mahali pake kwa usahihi na ku kifanya kiwe tayari kutumika au kufanya kazi. Hiliyo kusudiwa kwa kawaida hutumika kueleza tendo la kufunga kunganisha au kuandaa kifaa mfumo au mpango ili uanze kufanya kazi ipasavyo. Neno hili hutumika sana katika muktadha wa teknolojia ujezi au mitambo lakini pia hubeba maana ya jumla ya kuanzisha au kueka jambo katika hali dhabiti. Ki msingi sakisha huashiria mwanzo wa matumizi badala ya maandalizi na mipango kufanikika. Katika matumizi ya jumla, sanikisha lina umuhimu mkubwa kwa sababu ndilo hatua linalo badilisha wazo au kufaaa kutoa hali na kutumika hadi kuwa chombo hai, kinacho tekeleza kusudi lake. Katika maisha ya kilasiku, watu husakisha programu kwenye simu vifaa na umeme umeme nyumbani majumbani au hata mifumo ya kazi katika ofisi kitendo cha kuka kusakisha. Uhakikisha kuwa kila kitu kiko katika mpangilio sahihi na kukufu nafanya kazi kuwa ufanisi. Katika jamii neno sakisha lina akisi maendeleo na mabadiliko. Kwa sababu kila teknolojia au mfumo mpya unahitaji kusakinishwa kabla ya kuleta manufaa kwa watu. Kwa athari pana dhana ya kusanikisha ina mchango mkubwa kijamii kiuchumi kielimu na kiteknolojia. Kiuchumi kusanikisha mifumo ya teknolojia mpya huongeza ufanisi wa kazi huokoa muda na kuongeza uzalishaji. Jambo linalochochea ukuwaji wa uchumi. Kijamii kusakinisha huduma kama mfumo ya mawasiliano au nishati. Huboresha maisha ya watu na kuimarisha mawasiliano na ushirikiano. Kielimu kusanikisha vifaa vya kujifunza na mfumo wa kiligitali hupanua wigo. Wa maarifa na kulahihisha upatakinaji wa elimu. Kiteknolojia kusanikisha ni hatua ya kimsingi inayowezesha ubunifu na matumizi ya teknolojia mpya. Hivyo huifanya jamii isonge sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Katika maisha yangu binafsi. Neno sanikisha lina maana inayozidi kuwa ni ya teknolojia pekee. Mimi hulitazama kama mchakato wa kujianda na kuanzisha mabadiliko mapya katika maisha yangu. Kila ninapo ninapo lazimika kusanikisha programu mpya au kifaa kipya huona kama naa nina jiweka katika hatua mpya ya kujifunza na kukua zaidi ya hilo. Nimeanza kuli husisha neno sanikisha na matumizi yangu ya maisha. Kama vile kusanikisha nidhamu, mpya mtazamo mpya au tabia mpya ndani yangu ni napo tambua kuwa kuna jambo iinalo hitaji kubadilishwa na kuboreswa uhitaji kwanza kujiandaa kisaikolojia kisha kuli sanikisha taratibu. Katika maisha yangu ya kila siku kwa mfano, ninapo amua kuboresha usimamizi wa muda wangu. Nalazimika kusanikisha ratiba mpya kuzoea taratibu mpya na kuvumilia changamoto za mawazo.

Labda nineno linalo onyesha hali ya kutokuwa na uhakika uwezekano au jambo linalo weza kutokea lakini hali jadhibitishwa. Utumika pale ambapo mtu hana majibu ya moja kwa moja au anapotaka kuwaacha na fasi ya mambo. Hubadilika kulingana na mazingira. Kimsingi lambda uwa kilisha ni eneo la kati kati. Ya ndio na hapana. Linalo onyesha kusisitisha. Na kutafakali au kutokamilika na maamuzi. Kwa maana ya msingi labda nikielezo chahali. Ya kusubiri au kupima kabla ya kuchukua msimamo kamili. Katika matumizi ya jumla labda hutumika sana katika mawasiriano ya kilasiku. Kuonyesha unyu mbufu wa mawazo na kuadhiri mipaka na uwelewa wa mtu. Watu hutumia labda wanapo jibu maswali ya sio na uhakika. Wanapo panga mambo ya baadae au wanapo taka kuepuka kutoa ahadi isio ya uhakika. Katika jamii matumizi ya labda ya naweza kusaidia kupunguza migogoro ya kuwacha na fasi. Na mazungumuza na mabadiliko ya maamuzi. Hata hivyo pia linaweza kuleta mkanganyiko na kuchelewesha maamuzi pale linapo tumiwa kupita kia. Si bila mwelekeo wa kufika itimisho. Kwa athari pana thana labda inamchanga muhimu kijamii. Kisaikorojia kielimu na hata Kitamaduni Kisaikorojia labda umuruhusu mtu kukubali kuwa sikira jambo. Linamajibu ya haraka jambo linalo saidia kupunguza shinikizo la kutoa uamuzi wa haraka. Kierimu neno hili inahimiza wanafuzi na watafiti kuendelea kuchuguza kuuliza maswari na kutafuta ushahidi kabla ya kufika itimisho kijamii. Labda huendeleza mazungumuzo na maelewano kwa kuwacha mii rango wazi na majadiriano. Kitamaduni matumizi ya labda au kisi jamii inayotambua uwepo wa hali usisi zisizo na majibu na ya moja kwa moja inayodhamini subira na tahadhali katika maamuzi katika maisha yangu binafsi. Labda limekua neno linaro gusa kwa udani zaidi kadri ninavyo kuwa mimi hulitumia ninapo kutana na maamuzi magumu au hali ambayo bado sija zielewa kikamilifu. Labda hunipanafasi ya kusimama kufi kilia na kujipima kabla ya kusema divyo au hapana. Katika nyakati fulani, labda imenisaidia kuepuka maamuzi ya haraka ambayo ya naa yangeweza kuniretea majuto badai. Hata hivyo, pia nimegundua kuwa ninapo tegemea labda kupita kiasi hujikuta nikichelewesha hatua muhimu au nikiepuka kuwajibika kwa maamuzi yangu. Kwa hivyo, katika maisha yangu ya kila siku. Labda imekuwa kwa, imekua kama kipengele cha kunikumbusha umuhimu wa kutafakali. Lakini pia kunisukuma kufikia uamuzi. Pale abapo mda unahitaji hatua. Neno hili limeadhiri tabia zangu. Na kunifanya niwe mtu mwenye kufikiri kwa kina lakini pia limenilazimisha kuji tathmini ili nisikwame katika hali ya kusisitisha. Tafa kali yangu ya kina kuhusu labda imenifundisha masomo muhimu.

Moja kwa moja ni usemi unaoashiria kitendo kauli au mwelekeo usio na mizunguko maficho au njia za pembeni. Kimsingi maana yake ni kufanya au kusema jambo bila kupitia upotoshaji. Kuchelewa au tahadhari zisizo za lazima. Usemi huu huu hubeba dhana ya wazi. Uhadisia na ukamilifu wa mawasiliano ambapo ujumbe hufikishwa kutoka chanzo hadi malengwa bila kuvurugwa. Kwa maana ya msingi, moja kwa moja ni mtindo wa kuchukua hatua au kuwasiliana kwa uwazi na ujasiri. Katika matumizi ya jumla, moja kwa moja hutumika sana katika mawasiliano ya kijamii, kitaaluma na hata kimamuzi. Watu hutumia mtindo huu wanapotaka kueleweka kwa haraka, kuepuka mukanganyiko au kuweka mipaka ilio wazi katika maisha ya kila siku. Kusema au kufanya mambo moja kwa moja huokoa muda kupunguza migogoro na husaidia kujenga uaminifu kati ya jamii, mtazamo wa moja kwa moja huhusishwa na uwajibikaji na sababu mtu anayesema wazi husimama na kauli au matendo yake bila kujificha nyuma ya visingizio. Kwa dhali pana, dhana ya moja kwa moja ni mchango muhimu kijamii, kitamaduni, kielimu na kiuchumi. Kijami mawasiliano ya moja kwa moja huimarisha mahusiano kwa kuondoa sitofahamu na kuhimiza uaminifu kati ya watu kitamaduni jamii zisizo dhamini mawasiliano na wakati kujenga mazingira ya uwazi heshima ingawa pia hujifunza kuwasilisha kati ya ukweli na hisia za wengine. Kielimu, mtindo wa moja kwa moja husaidia kufikisha maarifa kwa ufanisi kwa sababu wanafuzi hupata ujumbe ulio wazi na ulioeleweka. Kiuchumi kufanya maamuzi ya moja kwa moja huongeza ufanisi katika kazi na biashara na kupunguza ucheleweshaji na matumizi yasiyo ya mwelekeo. Hivyo, moja kwa moja si mtindo wa kusema mbali ni gumzo ya maendeleo na uwazi katika mifumo mbali mbali ya maisha. Katika maisha yangu binafsi, moja kwa moja limekuwa somo muhimu ambalo limeendelea kujifunza kwa uzoefu mimi nimegundua kuwa kusema mambo moja kwa moja hunipa uhuru wa kihisia. Kwa sababu hunitenganisha na mizigo ya kuficha hisia na mawazo yangu ya kweli. Ni hapo kuwa wazi kuhusu ninachotaka. Ninachohisi au ninachokumbana nacho huwa nahisi nafuu na ujasiri zaidi. Hata hivyo nimejifunza pia kuwa moja kwa moja kunahitaji busara. Kwa sababu ukweli usio na hekima unaweza kuumiza katika maisha yangu ya kila siku. Nimeanza kuchagua maneno yangu kwa uangalifu ili niwe wazi bila kuwa mkali na mkweli bila kudharau hisia za wengine mtindo huu umeadhiri matumizi yangu kwa kunifanya niwe dhabiti mwenye mipaka ilio wazi na asie ogopa kusema hapana pale inapobidi kupata njia hii moja kwa moja limekua sehemu ya utambulisho wangu na namna ninavyojenga mahusiano yenye afya. Tafakari yangu ya.

Ndiyo nineno la kudibitisha. Ndiyo hutumika kuonyesha kukubaliana, kuridhika au kuthibitisha jambo fulani. Kimsingi, ndiyo huashiria uamuzi wa kukubali au kuthibitisha hoja, ombi au hali iliyopo. Ni neno fupi lakini lina uzito mkubwa kwa sababu hubeba maana ya msimamo, na uthabiti. Kwa maana ya msingi, ndiyo ni tamko la kukubali, kuchagua au kuthibitisha jambo bila mashaka. Katika mazungumzo ya jumla, ndiyo hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kuonyesha kuridhika. Uelewa na utayari wa kushiriki katika jambo fulani. Neno hili lina umuhimu mkubwa. Kwa sababu husaidia kuendeleza mawasiliano, huhakikisha maamuzi na kuondoa sitofahamu katika jamii. Kusema ndiyo huweza kufungua milango ya ushirikiano, mahusiano na fursa mbalimbali, iwe ni katika kazi, masomo na maisha ya kijamii. Ndiyo pia hujenga imani kati ya watu kwa sababu huonyesha uwazi. Msimamo na pia na nia kwa athari pana, ndiyo ina mchango mkubwa kijamii, kisaikolojia, kiuchumi na kielimu. Kijamii, kusema ndiyo humaanisha mahusiano. Kwa kuonyesha ushirikiano wa uaminifu na mshikamano. Kiuchumi, ndiyo hufungua fursa za kazi, biashara na maendeleo kwa sababu maamuzi mengi ya maendeleo huanza na kukubali, kuchagua, au kielimu, ndiyo hufanya watu wawe tayari kujifunza, kujaribu mambo mapya na kupokea changamoto. Kisaikolojia, kusema ndiyo kwa wakati sahihi hujenga ujasiri na kuimarisha uwezo wa mtu kuamini maamuzi yake. Hivyo ndio si jibu la kawaida tu bali ni kichocheo cha hatua na mabadiliko. Katika maisha yangu binafsi, ndio limekuwa neno lenye nguvu kubwa kuliko, nilivyowahi kufikiria mimi nimegudua kuwa mara nyingi maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya kusema ndio katika wakati muhimu. Ndio imenipeleka katika fursa ambayo awali nilizo hofia kama kukubali majukumu mapya kujaribu njia tofauti na kukutana na watu wapya kila ninaposema ndio. Kwa ujasiri, nimejifunza jambo jipya kuhusu uwezo wangu na mipaka yangu. Hata hivyo, pia nimejifunza kuwa kusema ndio si rahisi. Kila wakati, hasa pale ninapohofia kushidwa na kukatishwa tamaa na wengine. Katika maisha yangu ya kila siku ndio hunilazimisha kutafakari kwa kina kabla ya kukubali jambo. Kwa sababu najua kuwa kila ndio hubeba wajibu kwa njia hiyo neno hili limekua sehemu ya maamuzi yangu likiniongoza kuchagua kwa uangalifu lakini pia kwa ujasiri. Tafakali yangu ni ya kina ni kuhusu ndio imenifundisha masomo muhimu kuhusu uwajibikaji na kuthamini nimejifunza kuwa kusema ndio kwa kila jambo kunaniwezesha kunichocha na kunipoteza mwelekeo. Lakini kusema hapana kwa hofu kumeniwezesha kuninyima fursa iza kukuwa. Changamoto yangu imekua kupata uwiano kati ya ndio na hujenga fursa za kukua. Changamoto yangu imekua kupata uwiano kati ya ndio imenijenga na ndio inayonilemea. Kihisia kusema ndio kwa jambo lime endana na malengo yangu. Hunipa furaha motisha na.

Asante sana ni usemi wa shukrani. Unaotumika kuonyesha kuthamini kwa dhati jambo jema allrofanya au alilo toa mtu mwingine. Kimsingi maneno haya mawili huunganisha shukrani ya kawaida na msisitizo wahisia akionyesha kwamba shukrani hiyo siya juu juu bali inayo toka moyoni. Asante sana hubeba maana ya kutambua juhudi, msaada na uwepo wa mtu. Kwa namna ya heshima na unyenyekevu na huimarisha mawasiliano ya kijamii kwa kuonyesha utu na adabu. Katika matumizi ya jumla asante sana hutumika katika mazingira mengi ya maisha ya kila siku. Kwanza nyumbani, shuleni, kazini hadi katika mawasiliano ya kawaida mitaani umuhimu wake unonekana na uwezo wake wakuimarisha mahusiano na kule ta hisia chanya kati ya watu. Neno hili husaidia kuonyesha kutoridhika tu au kupokea jambo bali pia kuthamini jitihada na nia njema ya aliefanya jambo hilo. Katika jamii, matumizi ya asante sana hujenga utamaduni wa heshima kuthamini na kuishi kwa msingi wa utu. Kwa ajili pana, asante sana linamchanga mkubwa kijami kisaikolojia na kitamaduni. Kijamii husaidia kuimarisha mshikamano kwa sababu watu hujisikia kuthaminiwa na kutambuliwa. Jambo linalo chochea ushirikiano na kusaidiana. Kisaikolojia kusema asante sana huleta hisia ya furaha. Kuridhika na thamani ya binafsi. Kwa kuwa shukurani huthamini moja kwa moja hali ya moyo. Kitamaduni usemi huu ni kielelezo cha maadiri na jamii inayo jali heshima unye nyekevu na kutambua mchango wa wengine kwa hivyo asante sana si maneno ya kawaida tu. Bali ni chombo chenye nguvu cha kujenga mahusiano yenye afya na hisia ya jamii. Katika maisha yangu binafsi, asante sana limekua neno lenye uzito mkubwa kuliko inavyo wahi kufikiria awali. Mimi nimegundua kuwa kusema asante sana kumenibadilisha mimi mwenyewe kabla hata hakijawushwa nimemwambia. Ninapo tamka maneno haya kwa dhati huhisi unyenyekevu na utulivu ndani yangu. Kana kwamba ninajikumbusha kuwa siwezi kufanikiwa au kuishi peke yangu bila msaada wa wengine katika maisha yangu ya kila siku. Nimeanza kulitumia neno hili kwa uangalifu kwa kina ya kweli iwe ni kwa mtu alie nisaidia jambo dogo au kwa alie nipa msaada mkubwa katika hatua muhimu ya maisha yangu. Mimi pia nimegundua kuwa ninapo sema asante sana mahusiano yangu na watu ya meimarika mawasiliano yanakuwa mepesi na mazingira yanajaa heshima. Hata katika nyakati za changamoto, kusema asante sana hunisaidia kuona mema yaliyopo badala ya kuzingatia tu matatizo na hilo limeathiri moja kwa moja mtazamo wangu wa maisha na tabia zangu za kila siku. Tafakari yangu ya kina kuhusu asante sana imenifundisha masomo muhimu kuhusu kuridhika na shukurani. Nimejifunza kuwa kushukuru hakupunguzi thamani yangu bali huongeza. Kwa sababu hunifanya niwe mnyenyekevu na mwenye kutambua mchango wa wengine. Changamoto nimekutanazo ni nyakati mu.

Bandika ni neno linalotumika kueleza tendo la kuweka kitu kwenye uso fulani kwa namna ili kubaki. Kimoja wapo kwa kutumia nguvu. Gundi shamba au njia nyingine ya kufunga. Au kushirikia kimsingi badika huchanganya fikra na huu shiriki huu ashiria na kudumisha kitu mahali pekee ili kionekane kitoshe au kitumike kwa maana ya msingi. Badika ni kitendo cha kudumisha na kuanzisha uwepo wa kitu mahali husika na kudumisha uthabiti wake. Katika matumizi ya jumla, badika hutumika kila siku katika maisha ya kila mtu kuanzia shule ofisi nyumbani hadi katika mitandao na ya kidigitali. Watu hubandika taarifa kwenye kuta, vipeperusi na kwenye meza au hata picha kwenye mitandao ya kijamii. Ili wengine waone, wakumbuke na wafanye jambo fulani. Badika lina umuhimu mkubwa kwa sababu usaidia kufikisha ujumbe kuwakishi mawazo kuweka kumbu kumbu au hata kuandaa ratiba za kazi katika jamii tendo la badika huchangia katika ufanisi wa mawasiliana ufahamu wa taarifa na kuboresha ushirikiano kati ya watu. Kwa hadhari pana, badika ina mchango mkubwa wa kijami, kielimu, kitamaduni na hata kiuchumi. Kijamii, bandika husaidia watu kufahamiana na taarifa muhimu kufanikisha mawasiliano na kuimarisha ushirikiano katika shuguli za pamoja. Kielimu badika hutumika kama mbinu ya kufundisha, kuhifadhi, mafunzo na kufanya walimu na wanafunzi, wawe na kumbukumbu za masomo na kwa ufanisi. Kitamaduni badika hubeba jumla ya maadili au ujumbe. Unayotaka kushirikisha kama matangazo ya tamasha hafla za kijamii au kielelezo cha utambulisho wa kundi kiuchumi. Badika huchangia katika matangazo na uuzaji wa bidhaa kubaini mahitaji ya soko na kuongeza ufahamu wa wateja. Hivyo, kusaidia ukuaji wa biashara. Hivyo, badika si tendo la kawaida bali ni chombo chenye nguvu cha kufikisha ujumbe na kudumisha taarifa katika jamii. Katika maisha yangu binasi, badika limekuwa tendo la kipekee linaloongoza katika kupanga na kufanikisha shuguli zangu. Mimi hulitumia bandika si kwa ajili ya kubandika tu kwenye ukuta. Mahali kama njia ya kuandika kumbukumbu. Kupanga ratiba na kuonyesha mawazo yangu kwa urahisi. Ninapo anza kutumia njia hii. Niligudua kwamba bandika hufanya mawazo yangu yawe wazi. Huchochea uratibu katika kazi zangu na hunipa mtazamo wa kila siku kwa mfano napenda kubandika ratiba ya masomo na kumbukumbu za mazoezi kwenye ukuta wa chumba changu. Jambo linalonipa kushirikisha mawazo yangu na familia na au marafiki kwani mara nyingi ninapo bandika ujumbe au taarifa huwa napata urahisi wa kuona kuelewa katika maisha yangu ya kila siku. Badika limekuwa mbinu ya kupanga kuboresha utu na kufanikisha mawasiliano. Tafakari yangu ya kina kuhusu badika limenifu.

Sielewi ni neno linalotumika kuonyesha kutoelewa jambo fulani, hali fulani au maelezo yaliyotolewa. Kimsingi, sielewi huashiria hali ya kutoelewa kikamilifu au kutokuwa na ufahamu wa jambo fulani. Iwe ni maneno, tabia, mpangilio wa maisha. Kwa maana yake ya msingi, sielewi inaashiria ya msingi na akili kukosa mpangilio kati ya taarifa inapotolewa na uwezo wa mtu wa kuitafsiri. Ikionyesha hitaji la ufafanuzi na kuelewa zaidi katika matumizi ya kila siku. Sielewi hutumika mara kwa mara katika mawasiliano kati ya watu, shuleni, kazini au hata nyumbani. Wakati mtu anaposema jambo ambalo hatuelewi au limechanganya mawazo yetu, usemi huu huashiria haja ya kuuliza, kufafanua au kujifunza zaidi. Katika jamii sielewi huonyesha huonyesha mipaka ya uelewa wa mtu na inaashiria kuwa maelezo zaidi, ushauri na ufafanuzi unahitajika ili kuendeleza mawasiliano na mshikamano. Pia neno hili linaonyesha unyenyekevu na kukiri pale mtu hajui jambo, linalosaidia kujenga uaminifu kati ya watu. Kwa athari pana, sielewi lina mchango muhimu. Kisaikolojia, kielimu, kijamii na hata kitamaduni. Kukiri sielewi hunisaidia, husaidia mtu kutambua mapungufu yake, kufanya tafakari na kujifunza zaidi. Kielimu, usemi huu huhimiza wanafunzi au watafiti kuelewa. Kuuliza maswali, kuchunguza na kutafuta maarifa mapya badala ya ku kudhani anajua yote. Kijamii, sielewi husaidia kudumisha mawasiliano, heshima na ushirikiano. Kwa sababu inasababisha watu kutoa msaada, ufafanuzi kwa mingine. Kitamaduni, kukiri sielewi ni ishara ya unyenyekevu na heshima na maarifa. Ya wengine, jambo linalo jenga jamii yenye mshikamano, hivyo sielewi si hali ya udhaifu tu, bali ni hatua ya kujifunza, kujijenga kimaadili na kisaikolojia. Katika maisha yangu binafsi, sielewi limekuwa neno na hali ya namna sana kwani linimenifundisha unyenyekevu na umuhimu wa kuuliza maswali, mimi huwa najitambua mara nyingi pale. Ninaposema sielewi, hasa katika masomo magumu, teknolojia mpya au hali ngumu ya maisha. Sielewi inanilazimisha kusimama, kutafakari na kuuliza ili kuelewa vizuri. Badala ya kudhani kuwa najua. Kwa mfano nilipokuwa nikijifunza somo ngumu la Hisabati Kusema sielewi kuwa mwanzo wa kuelewa tatizo na kufanikisha ufahamu wangu. Hali hii pia imenifundisha jinsi ya kushikiliana na wengine kwani kuuliza kwa unyenyekevu kunasaidia kupata msaada na ushauri muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Sielewi limekuwa kielelezo cha kujifunza. Kila wakati na kuniongoza kuwa makini, si kuogopa kuuliza na sijiamini vibaya. Tafakari yangu ya kina kuhusu sielewi imenifundisha masomo muhimu kuhusu ukuaji binafsi na kuelewa maisha. Nimejifunza kwa si hofu au aibu kusema sielewi. Na hii hunifundisha mchakato wa kujifunza mengi.

Fursa. Ni neno linalo ashiria nafasi wakati au hali inayoweza kutumika kufanikisha jambo furani. Kufikia lengo au kupata manufaa kimsingi fursa ni mwanya unawo tokea. Katika maisha au mazingira ambapo mtu anaweza kuutumia kwa ujasiri ubunifu au Mipango Ili kupata matokeo chanya. Nidhana inayo husisha mwongozo wa kuchukua hatua ubora wa wakati na uwezo wa kugundua na kutumia wakati unaobadilika kwa maana msingi, fursa siyo tu tukio bali ni uwezekano unaoleta maendeleo kwa mtu binafsi au jamii. Katika matumizi ya jumla fursa hutumika sana katika maisha ya kila siku iwe ni kwenye elimu kazi biyashara na mahusiano ya kijamii. Watu huona fursa pale ambapo kuna uwezekano wakupata faida. Hujifudisha kitu kipya au kuanzisha mabadiliko chanya. Fursa ni kiini cha ukuwaji na maendeleo. Kwa sababu mtu anaye jitambua na kutumia fursa huboresha maisha yake na kuongeza ujuzi wa kuongeza ustawi wake katika jamii. Fursa huunda musingi wa usawa wa maendeleo. Kwani jamii zinazo weza kugundua na kutoa fursa kwa watu huboresha ufanisi wa kikundi na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa adhiri pana, dhana ya fursa ina mchango mkubwa kijamii, kiuchumi, kielimu na kisakolojia. Kijamii fursa husaidia watu kung'ang'ana, kushirikiana na kushirikisha talanta. Jambo linalo boresha mahusiano na mshikamano wa kijamii, kiuchumi na fursa huu anzisha biyashara mpya ajira na ukuwaji wakipato hivyo huchochea maendeleo ya jamii kielimu fursa hutoa nafasi kwa wanafunzi na walimu. Kujifunza kujaribu mbinu mpya na kupata maarifa mapya. Kisikolojia kugundua na kutumia fursa hu, huku kunajenga ujasiri imani katika uwezo wa mtu binafsi na motisha ya kufanikisha lengo. Hivyo fursa ni tukio la kawaida. Si tukio la kawaida bali ni msingi wa maendeleo binafsi na jamii. Katika maisha yangu binafsi fursa nimekuwa neno linalo ongeza linalo ongoza katika jinsi ninavyo ona dunia na maamuzi yangu. Mimi huli tafsiri kama malengo ya mafanikio na ukuwaji ambalo lina hitaji uchunguzi ujasiri na utayari wa kuchukuwa hatua. Nilipo kuwa nikikabiliyana na changamoto za masomo au kazi. Kugundua fursa ni kuna nisaidiya kubadilisha hali ngumu. Hali ngumu kuwa suluhisho ya mafanikio madogo madogo na mfano nilipo pewa nafasi ya kujitolea katika muradi wa shule niliona kama fursa ya kujifunza zaidi kuendeleza ujuzi wangu na kuunda mtandao wa marafiki na walimu. Fursa hubadilisha mtazamo wangu kutoka kukosa tumaini kuwa na matumaini na kunikumbusha kila tukio la maisha linaweza kuwa mwanzo wa kitu kikubwa. Na nitalitumia vyema katika maisha ya kila siku fursa. Zinazo jitokeza kufanya maamuzi yenye mwelekeo wa muda mrefu kujaribu njia mpya na kuchukuwa hatua badala ya kusita sita. Tafakari yangu ya kina kuhusu fursa imenifundisha masomo muhimu ya maisha. Nimejifunza kuwa fursa mara nyingi huchukuwa pale mtu anapo kwama.

Suruali ni vazi linalovaliwa kuanza kiunoni hadi miguuni likiwa na migawanyiko miwili ya miguu na mara nyingi hufungwa kwa mkanda zipu au vifungo. Kimsingi suruali imeundwa ili kutoa heshima faraja na uenzi kwa mwili wa binadamu katika mazingira mbalimbali kwa maana ya msingi, suruali ni sehemu ya mavazi ya kila siku yanayochanganya matumizi ya vitendo na mwonekano wa nje na imekuwa kipengele muhimu katika historia ya mavazi ya wanadamu. Katika matumizi ya jumla, suruali hutumika na watu wa rika jinsia na taaluma zote katika maisha ya kila siku. Huvaliwa shuleni, kazini, nyumbani na hata katika hafla rasmi au zisizo rasmi. Kulingana na aina yake na umuhimu wa suruali unatokea na uwezo wake wa kuruhusu uhuru wa kutembea kufanya kazi na kushiriki shughuli mbalimbali bila kizuizi katika jamii. Kwani aina ya mtindo wa suruali huweza kuonyesha mahali, kazi au shughuli anazoshughulikia au nayo mtu kwa athari pana, suruali ina mchanganyo mkubwa kijamii, kitamaduni, kiuchumi na hata kisaikolojia. Kijamii, suruali inachanganya kuvunjwa kwa mipaka ya mavazi hasa katika swala la usawa na kijinsia. Kwani imekuwa vazi linalovaliwa na wote bila ubaguzi. Kiuchumi uzalishaji na ukuaji wa suruali ni chanzo cha ajira na kipato kwa watu wengi. Kuanzia wakulima wa pamba hadi wabunifu wa mitindo ya wauzaji. Kitamaduni, suruali imebadilika kulingana na nyakati na tamaduni. Ikibeba mitindo rangi na maana tofauti katika jamii mbalimbali kisaikolojia kuvaa suruali inafaa. Inayofaa humfanya mtu ajisikie huru. Kujiamini na tayari kushiriki kikamilifu katika shughuli za kila siku katika maisha yangu binafsi. Suruali ni vazi ambalo lina nafasi ya kipekee katika mtindo wangu wa maisha. Mimi huchagua suruali kulingana na shughuli ninazotarajia kufanya hali ya hewa na hata hisia zangu za siku hiyo. Kuna nyakati ambapo kuvaa suruali fulani hunipa hali ya kujiamini. Zaidi hasa ninapokwenda kazini, shuleni au kwenye shughuli zinazohitaji umakini na uwajibikaji. Katika maisha yangu ya kila siku suruali imenisaidia kufanya kazi kwa urahisi, kusafiri, kwa uhuru na kushiriki shughuli mbalimbali bila kujihisi kuzuiwa. Pia nimegundua kuwa uchaguzi wa suruali huathiri namna ninavyojiona na jinsi ninavyojipanga kifikra kwa sababu vazi linalokaa vizuri hunifanya nijisikie nikiwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Tafakari yangu ya kina kuhusu suruali imenifundisha masomo muhimu kuhusu faraja utambulisho na kujiamini. Nimejifunza kuwa si suruali ghali au ya mtindo wa juu pekee inayothaminiwa bali ile inayokufanya ujisikie vizuri na kujiamini. Changamoto nimekuwa nikikumbana nazo ni wakati mwingine kuchagua kati ya mwonekano na faraja hasa katika mazingira yanayohitaji mwonekano rasmi hisia hisia za wakati mwingine kuchanganya hisia katika mazingira yanayohitaji mwonekano rasmi kihisia suruali inanipa hali ya usalama na uhuru kwa sababu huniruhusu kusonga katika au kufanya kazi bila wasiwasi.

Asubuhi ni kipindi cha mwanzo wa siku kinacho anza baada ya kuchomoza kwa jua. Kiki tambulika kama wakati wakuamka kuanza shughuli na kuweka mwelekeo wa siku nzima. Kimsingi asubuhi huashiria mwanzo mpya unaobeba matumaini nguvu na fursa ya kupanga upya mawazo na malengo ni muda ambao mara nyingi hu ambatana na utulivu hewa safi na hali ya akili iliyo tayari kupokea changamoto za siku. Kwa maana ya msingi asubuhi ni ishara ya mwanzo na maandalizi ya safari ya siku. Katika matumizi ya jumla asubuhi ni nafasi muhimu sana katika maisha ya kila siku ya binadamu na jamii kwa jumla watu wengi huanza shughuli zao muhimu asubuhi kama kuenda kazini shuleni na kufanya majukumu ya kifamilia umuhimu wa asubuhi unaonekana na ukweli kwamba kuwa ni muda wa kupanga ratiba kuweka vipaombele na kujipanga. Kisaikolojia na kimwili na majukumu yanayo fwata katika jamii, asubuhi huunganisha watu kupitia salamu. Maandalizi ya pamoja na kuanza kwa mazungumuzo ya uzalishaji na mawasiliano kwa athari pana, asubuhi ina mchango mkubwa kijamii kielimu, kiuchumi na kisaikolojia. Kijamii asubuhi huimarisha mawasiliano na mshikamano. Kwa sababu watu hukutana husalimiana na kushirikiana katika mwanzo wa siku. Kielimu ni kipindi muhimu kwa wanafunzi na waalimu kwani akili huwa bado mpya na tayari kujifunza jambo linalo ongeza ufanisi na ufahamu. Kiuchumi asubuhi huashiria kuanza kwa uzali shaji. Biashara na huduma mbali mbali zinazo chochea maendeleo ya jamii. Kisaikolojia na kuanza siku vizuri asubuhi hujenga mtazamo chanya nidhamu na uwezo wa kukabiliana na changamoto za siku kwa ujasiri na utulivu. Katika maisha yangu binafsi asubuhi imekua kipindi chenye maana ya kipekee na athari kubwa. Katika muenendo wa siku yangu. Mimi huiona asubuhi kama nafasi ya kujidhamini. Kupanga mawazo na kujiweka tayari kwa majukumu yanayo nikabili ninapo amka asubuhi mapema huhisi utulivu wa kipekee unao nisaidia kufikiria. Kwa uwazi na kufanya maamuzi kwa umakini. Mara nyingi hutumia muda huu kufanya maandalizi ya kimwili na kiakili kama kutafakari kupanga ratiba au kujikumbusha malengo yangu. Asubuhi hunipa nafasi ya kuanza upya. Bila mzigo wa makosa ya jana. Na hunifanya nijisikie kama nina udhabiti wa siku yangu. Katika maisha yangu ya kila siku. Namna nilivyo tumia asubuhi huamua kuwa kiasi kikubwa tija hali na hisia na mwenendo wa siku nzima. Tafakari yangu ya kina kuhusu asubuhi imenifundisha umuhimu wa mwanzo mzuri katika kila jambo. Nimejifunza kuwa asubuhi ikianza kwa mpango na utulivu hata changamoto za siku kwa rahisi kukabiliana nazo. Changamoto nilivyo kutana nazo ni nyakati ambazo huanza siku kwa haraka na msongo wa mawazo. Jambo linaloadhiri hali yangu ya siku nzima. Kihisia asubuhi hunipa nafasi ya kujenga matumaini na kijamii hasa ninapo chagua kuanza siku kwa mtazamo chanya athari chanya athari chanya ninaiona ni kuongezeka kwa nidhamu ufanisi na amani ndani. Hata hivyo nimegundua kuwa kupuuza dhamani ya asubuhi huweza kunibadilisha siku.

Mchana. Nikipindicha siku kinachopatika na kati ya asubuhi na jioni wakati jua likiwa juu zaidi angani na shughuli nyingi za binadamu zikiwa zinaendelea kwa kasi. Kimsingi mchana huashiria kilele cha mwangana ni shati ya siku. Na mara nyingi ni muda wa kutekeleza majukumu makubwa yanayo hitaji nguvu na umakini kwa maana ya msingi. Mchana ni wakati ambapo siku huwa inachomoa. Na shughuli ya kijamii, kiuchumi na kielimu hufanyika kwa wingi. Katika matumizi ya jumla mchana unanafasi muhimu katika maisha ya kila siku ya watu na jamii kwa ujumla. Nikipindi ambacho watu wengi huwa kazini, shuleni na kwenye shughuli za uzalishaji kama biashara na kilimo. Umuhimu wa mchana unaonekana na ukweli kwa mba ni muda wakufanya kazi kwa bidii. Kukamilisha majukumu na kuingiliana na watu wengi katika jamii. Mchana huu unganisha watu kupitia shughuli za pamoja mikutano na biashara na huduma mbali mbali zinazo. Hakikisha mzungu. Mzunguko wa maisha unaendelea kwa ufanisi. Kwa athari pana mchana unamchango. Mchango mkubwa kijamii kiuchumi na kielimu na kisaikolojia. Kijamii mchana huu imarisha mshikamano kwa sababu watu huu kutana ana kwa ana kubadilishana mawazo na kushirikiana katika kazi mbali mbali, kiuchumi ni kipindi muhimu cha uzalishaji ambapo biashara nyingi hufanyika, huduma hutolewa na mapato huu zalishwa. Kielimu mchana ni wakati mkuu wa ufundishaji na ujifunzaji shuleni kwani ni wanafunzi na walimu hushiriki kikamilifu katika masomo na mijadara. Kisaikolojia mchana huathiri hali ya nguvu na umakini kwani joto mwanga na uchovu vinaweza kuongeza au kupunguza ufanisi wa mtu. Hivyo kuhitaji nidhamu na mpangilio mzuri wa muda. Katika maisha yangu binafsi, mchana nikipindi ambacho ninahisi uwajibikaji mkubwa juu ya majukumu yangu, mimi hutumia mchana kutekeleza kazi muhimu. Kukutana na watu na kufanya maamuzi ya nayo hitaji matokeo ya siku yangu. Ni wakati ambapo akili yangu huwa imekamili ime imeamka kikamilifu lakini pia huwa na hitaji kujipanga vizuri ilikuepuka kuchoka au kupoteza mwelekeo. Mara nyingi, mchana hunikumbusha umuhimu wa usawa kati ya kufanya kazi kwa bidii na kujipa mudawa kupumzika kidogo ili kuendelea kwa kuwa na tija. Katika maisha yangu ya kila siku mchana ni kipimocha nidhamu na uwezo wanguwa kusimama muda kwa sababu jinsi ninavyo tumia hu amua mafanikio na cha au changamoto ninazo kutana nazo kutafakali yangu ya kina kuhusu mchana imenifundisha kuwa nguvu pekee yake haitoshi bila mpangilio na umakini. Nimejifunza kuwa mchana nikipindi kinacho weza kuwa na tija kubwa na kupoteza bure kutegemea jinsi inavyo jisimania. Changamoto ninazo kutana nayo ni uchovu wa kupungua kwa hamsa katikati ya mchana. Hasa kazi zinapo kuwa nyingi au joto likiwa kali kihisia mchana hunipa hisia ya uwajibikaji shinikizo la kutimiza malengo lakini pia kuridhika ninapo fanikiwa kukamilisha majukumu. Nilio panga athari chanya ni nayo iyona ni kuongezeka kwa ufanisi nidhamu na uelewa wa uwezo wangu huku nikijifunza pia umuhimu wa kusikiiza mwili na akili yangu.

Ripoti ni maandishi rasmi yanayo wasilisha taarifa. Uchunguzi au matokeo ya kazi fulani kwa mpangilio ulio wazi na unaotolewa kimsingi ripoti hutumika kutoa maelezo yakina kuhusu tukio. Utafiti na shughuri au hali fulani kwa lengo La Kufahamisha ku tathmini au kusaidia katika kufanya mamuzi. Kwa maana ya msingi, ripoti ni chombo cha mawasiliano kinacho, beba ukweli, takwimu na utambuzi kwanjia ya kitaaluma, lakini iliona mwelekio wa matumizi ya video. Katika matumizi ya jumla, ripoti hutumika sana katika nyanja mbalimbali kama elimu kazi serekali biashara na taasisi za kijami. Umuhimu wake unatokea na uwezo wake wa kukusanya na kuwasilisha taarifa kwa namna inavyo rahihisha uwelewa na ufatiliaji wa mambo ripoti husaidia viongozi walimu, wajiri au jamii kwa jumla. Kutazmini maendeleo changamoto na mafanikio ya shughuli fulani. Katika maisha ya kila siku, ripoti huimanisha uwajibikaji kwa sababu kila kinacho andikwa huhitaji usahidi mpangilio na uwaminifu wataarifa. Kwa athali pana, ripoti inamchango mkubwa kielimu, kiuchumi, kijamii na, kiutawala. Kielimu ripoti huujenga uwezo wakufikiri kwa kina kuchambu wa taarifa na kuwasilisha hoja kwa mpangilio mzuri kiuchumi. Lipoti husaidia katika kupanga bajeti kutathmini miradi na kufanya maamuzi yenye msingi wa taarifa sahihi. Kijamii ripoti huchangia uwazi wa uwajibikaji. Kwa sababu jamii upata fursa ya kufahamu kukinacho endelea katika taasisi au miradi mbali mbali. Kiutawala ripoti ni nyenzo muhimu ya ufatiliaji na tathmini inayosaidia kuboresha utamaduni na kuweka muelekeo sahihi na maendeleo. Ivyo ripoti si maandishi ya kawaida tu bali ni msingi wa maamuzi na maendeleo endelevu. Katika maisha yangu binafsi, ripoti imekuwa sehemu muhimu ya safari yangu ya kielimu na kuji kuu kiuje dani. Mimi nimekutana na lipoti katika masomo, kazi na vitendo na hata katika kupanga shughuli za ngu binafsi. Kuandika ripoti kuna nilazimisha kuwa makini wa kweli na mwenye mpangilio katika kufikiri na kuandika. Kila ninapo andaa ripoti hujifunza kukusanya taarifa kwa umakini kuchambua nilicho kiona na kukifanya na kuwasilisha kwa lugha inayo eleweka. Ripoti imenisaidia kujenga nidhamu na kazi. Wajibika kwa matokeo na juhudi za guza kujifunza kutokana na makosa niliyo ya baini katika mchakato mzima. Katika maisha yangu ya kila siku na ujuzi wa kuandika ripoti hunisaidia hata kupanga mipango kujitathmini na kueleza hali au changamoto ninazo kutana nazo kwa uwazi. Tafakari yangu ya kina kuhusu ripoti imenifundisha masoma muhimu kuhusu wajibikaji subira na umakini. Nimejifunza kuwa ripoti bora haiandikwi kwa haraka bali kwa kutafakari kuchambua na kuhakiki tarifa. Changamoto nilizo kutana nayo ni wakati mwingini kuhisi mzigo. Wakazi na kuchanganyikiwa kuhusu mpangilio sahihi na mawazo lakini kupitia changamoto hizo nimejifunza umuhimu wa kupanga kabla ya kuandika kihisia. Kukamilisha ripoti hunipa hisia ya kuridhika na kujivunia juhudi zangu hasa ninapo ona kuwa taarifa inazo zifanya inaeleweka na ina manufaa. Habari chanya ninayo iona ni kuongezeka kwa uwezo wa kujieleza, kujiamini na kufikiri.

Faili ni mkusanyiko wa taarifa au data zinazohifadhiwa pamoja kwa njia maalumu ili zitumike au zipatikane kwa urahisi baadae. Kimsingi faili linaweza kuwa na maandishi, pichs, sauti, video au aina zingine za taarifa. Na huhifadhiwa katika mfumo wa kidigitali au hata katika mfumo wa karatasi kulingana na mazingira husika. Kwa maana ya msingi, faili ni njia ya kupanga, kuhifadhi na kudhibiti taarifa ili ziweze kupatikana na kutumika kwa mpangilio na usalama. Katika matumizi ya jumla faili lina nafasi muhimu sana katika maisha ya kila siku hasa katika enzi ya teknolojia na utawala wa kisasa. Faili hutumika shuleni kuhifadhi masomo na kazi za wanafunzi. Ofisini kuhifadhi kumbukumbu za kazi, mikataba na taarifa za wafanyikazi na nyumbani. Kuhifadhi nyaraka binafsi. Umuhimu wa faili unatokana na uwezo wake wa kurahisisha upatikanaji wa taarifa. Kuokoa muda na kupunguza mkanganyiko katika jamii. Matumizi sahihi ya faili husaidia kudumisha uwazi na uwajibikaji na mpangilio katika taasisi na maisha binafsi. Kwa athari pana, faili lina mchango mkubwa kielimu, utawala, kiuchumi na kiteknolojia. Kielimu, faili inaniwezesha uhifadhi wa taarifa taftiri na kumbukumbu za kielimu kwa muda mrefu, hivyo husaidia mchakato kujifunza na kudumisha kiutawala fail ili uti wa mgongo wa mamuzi na ufuatiliaji. Kwa sababu taarifa zinazohifadhiwa hutumika kama rejea na ushahidi. Kiuchumi, fail huchangia kwa ufanisi wa kazi kwa kupunguza upotevu wa taarifa na kuongeza kasi ya utoaji wa huduma. Kiteknolojia, maendeleo ya faili za kidigitali yame badilisha kabisa namna binadamu anavyohifadhi na kushirikisha taarifa na kufanya dunia iwe ndogo na yenye ufanisi zaidi katika mawasiliano. Katika maisha yangu binafsi, faili limekua sehemu muhimu sana ya mapangilio na nidhamu yangu ya kila siku. Mimi hutumia faili kuhifadhi kazi zangu za masomo nyaraka muhimu na kumbukumbu za maendeleo yangu binafsi. Kila ninapounda faili jipya, huhisi kama inaweka sehemu ya mawazo au juhudi zangu mahali salama ambapo naweza kurejea wakati wowote. Faili hunisaidia kupanga mawazo yangu na kurejelea kazi kulingana na umuhimu wake na kuepuka kuchanganyikiwa katika maisha yangu ya kila siku. Nimegudua kuwa faili zinapopangwa hunipa utulivu wa kili, huongeza ufanisi wangu na hunifanya nijisikie mwenye udhibiti wa kazi na malengo yangu. Tafakari yangu ya kina kuhusu faili imenifundisha masomo muhimu kuhusu uwajibikaji, mpangilio na dhamani ya kumbukumbu. Nimejifunza kuwa faili lisipo tunzwa vizuri linaweza kusababisha hasara kubwa iwe ni kupotea kwa taarifa muhimu au kuchelewesha maamuzi. Changamoto ninayokutana nayo ni wakati mwingine kuchelewa kupanga faili au kuyaacha bila majina yanayotolewa, jambo linalo nilazimu kutumia muda mwingi kuyatafuta baadae. Kihisia, faili linapangwa vizuri hunipa amani na kujiamini na motisha ya kuendelea kufanya.

Maziwa, ni kiyowevu keupe kinachopatikana na wanyama kama ng'ombe, mbuzi, au kondoo, na hutumika kama chakula muhimu kwa binadamu. Kimsingi maziwa yanajulikana kwa kuwa na virutubisho vingi kama proteini mafuta, vitamini na madini yanayochangia ukuwaji na afya ya mwili kwa kwa maana ya msingi maziwa ni chanzo cha lishe. Kinacho husishwa sana na ukuwaji wa watoto uimara wa mifupa na uimarishaji wa mwili kwa ujumla. Katika matumizi ya jumla. Maziwa hutumiwa katika jamii nyingi. Kama kinywaji cha kila siku au kama kiungo muhimu katika maandalizi ya vyakula na vinywaji mbali mbali. Umuhimu wake unaonekana katika mchango wake wa kiafya hasa katika kuimarisha mifupa meno na kuongeza nguvu za mwili. Katika maisha ya kila siku, maziwa hutumika nyumbani, shuleni, hospitali na hata katika biashara za vyakula. Hivyo kuwa sehemu ya kawaida ya mlo wa jamii na ku. Pitia matumizi yake maziwa yamekuwa kiungo kinacho unganisha afya utamaduni na mahitaji ya lishe ya binadamu. Kwa athari pana maziwa yana mchango mkubwa kijamii. Kiuchumi na kiafya kiafya maziwa husaidia kupunguza hatari ya magonjwa yanayo husiana na upungufu wa virutubisho. Hasa kwa watoto na wazee. Kiuchumi uzalishaji na biashara ya maziwa ni chanzo kikubwa cha kipato kwa wafugaji na wafanyibiashara wengi na hivyo huchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa jumla. Kijamii na kitamaduni maziwa yanawe yamekua sehemu ya mila na desturi katika jamii nyingi ya ki tumika katika sherehe mapokeo na hata kama ishara ya ukarimu. Kwa mtazamu huu maziwa si chakula tu bali ni rasilimali yenye thamani kubwa katika maendeleo ya binadamu. Katika maisha yangu binafsi maziwa yamekuwa sehemu ya kawaida na muhimu katika ratiba yangu ya kila siku mimi nimezoea kunywa maziwa tangu nikiwa mdogo na tabia hiyo imeendelea hadi sasa. Kama sehemu ya mtindo wangu wa maisha kila ninapokunywa maziwa asubuhi au kuyatumia katika chai na vyakula vingine huhisi kama nina nina upa mwili wangu nguvu na utulivu wakuanza na kuendeleza siku. Maziwa yananisaidia kuwa na nidhamu na kujali afya yangu kwani mara nyingi hunikumbusha umuhimu wa kula vyakula venye lishe bora. Katika matumizi yangu ya kila siku kuhusu chakula mimi huzingatia sana uwepo wa maziwa. Kwa sababu ninaona athari zake chanya katika nguvu umakini na hali yangu ya ujumla ya mwili. Tafakari yangu ya kina kuhusu maziwa imenifundisha kuthamini vitu rahisi lakini venye manufaa makubwa. Imejifunza kuwa afya jema. Haipatikani kwa vitu vya gharama kubwa pekee bali pia kwa vyakula vya kawaida vinavyopatikana kwa urahisi kama maziwa. Changamoto ninazokutana nazo ni kuhakikisha nimepata maziwa safi na salama. Hasa katika mazingira ambapo ubora unaweza kutofautiana. Kihisia kunywa maziwa hunipa hisia ya faraja na kumbukumbu za malezi jambo linalonifanya nijisikie salama na mwenye utulivu. Athari chanya ninayoona ni kuimarika kwa afya nguvu na kujiamini huku nikitambua pia kuwa matumizi yasio sahihi yanachangia kuleta changamoto hivyo kunifundisha umuhimu wa kiasi na kuelewa kuwa.